Mimi huoga mara mbili kwa siku asubuhi baada ya kuamka ili nijitayarishe kwenda kazini na mara ya pili ni jioni baada ya kutoka kazini. Huwa nahisi kwamba ni muhimu sana kuoga jioni na asubuhi na jioni na pia jioni ni muhimu kwa sababu una uchovu mwingi ili uweze kulala kama umepumzika.

Kinyuaji ambacho napenda asubuhi ni kinyuaji cha juisi ya matunda ilio sagwa. Sababu ya kupenda kinyuaji hii ni kwa sababu juisi matunda ambayo yame sagwa utapata kwamba ni juisi ambayo ina virutubisho ambayo ni muhimu sana mwilini mwetu haswa wakai wa asubuhi.

Kupunguza matumizi ya plastiki, utapata kwamba, mihuweza kupunguza matumizi haya kwanza kwa kutumia mikoba ambayo si ya plastiki, kwa mfano mikoba ambayo imetengenezwa kwa vitambaa, pia huwa sipendi kununua chupa za plastiki kila wakati bali huwa napenda kutumia zile ambazo nilikuwa nimetumia hapo awali.